Mimi ni shabiki mkubwa wa michezo na mara nyingi timu ninayoifuata kwa ukaribu zaidi ni timu ya taifa ya mpira wa miguu pamoja na kilabu maarufu ya hapa nyumbani. Napenda kuwafuata kwa sababu ya ushindani wao mkali na jinsi wanavyocheza kwa ushirikiano, jambo ambalo hunipa msisimko mkubwa kila wanapokuwa uwanjani. Aidha, mimi hupenda kufuatilia matokeo yao kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ili kujua maendeleo ya wachezaji na mipango ya timu kwa ajili ya mashindano yajayo. Kuishabikia ya timu yangu kunanikutanisha na mashabiki wengine, hali inayojenga urafiki na mshikamano tunaposhangilia ushindi au hata tunapofarijiana timu inapopata matokeo yasiyoridhisha.

Baada ya siku ndefu ya kazi na majukumu mengi, mimi hupumzika kwa kusikiliza muziki mwanana au kusoma kitabu kizuri nikiwa nimekaa mahali tulivu nyumbani kwangu. Wakati mwingine, mimi hupenda kupumzika kwa kupata mlo wa jioni na familia yangu. Huku tukizungumza kuhusu matukio ya siku. Jambo ambalo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha furaha. Aitha, ninaamini kuwa kupata usingizi wa kutosha ni njia muhimu ya kuupa mwili na akili nafasi ya kujijenga upya. Hivyo mimi hujitahidi kulala mapema ili niamke nikiwa na nguvu na uchangamfu kwa ajili ya siku inayofuata.

Ndiyo, mimi napenda sana hadithi za ajabu kwa sababu zinanivutia kifikra na kunipeleka katika ulimwengu wa kusadikika ambao haupo katika maisha ya kawaida. Hadithi hizi ziwe za kusisimua au za kusikitisha huchochea ubunifu wangu na kunifanya nijiulize maswali mengi kuhusu uwezekano wa mambo mbalimbali kutokea duniani. Mara nyingi, mimi hupenda kusikiliza au kusoma hadithi za kale zenye mafunzo ya kimaadili yaliyofichwa ndani ya matukio ya kustaajabisha, jambo ambalo hunipa burudani ya kipekee wakati wa mapumziko yangu ya jioni. Ninaamini kuwa hadithi za ajabu ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu zinazosaidia kuridhisha hekima kutoka kizazi kimoja hadi kingine kwa njia inayosisimua na isiyochosha.

Ndio, mimi hupenda kuvaa saa kila siku kwa sababu ni kifaa muhimu kinacho nisaidia kusimamia muda wangu kwa ufanisi na kuhakikisha sichelewi katika miadi yangu. Kwangu mimi, saa ni chombo cha kuangalia muda tu, bali pia ni pambo muhimu linalokamilisha muonekano wangu na kunifanya nionekane nadhifu na mwenye weledi zaidi kazini. Na pendelea zaidi saa za mikononi za kidigitali ambazo zinasifa za ziada kama vile kupima mapigo ya moyo na kuhesabu hatua ni nazopiga Jambo ambalo linanisaidia kufuatilia afya yangu kwa urahisi nikiwa katika shughuli zangu za kila siku Ninaamini kuwa kuvaa saa ni ishara ya nidhamu na heshima kwa muda Kwani inanifanya niwe makini zaidi na kila dakika inayopita na kunihamasisha kutimiza malengo yangu kwa wakati.

Katika maisha yangu ya kila siku, mimi hutumia programu za mawasiliano kama Whatsapp na barua pepe mara nyingi zaidi ili kuwasiliana na marafiki, familia, pamoja na wafanyakazi wenzangu. Vile vile, mimi hutumia programu za mitandao ya kijamii kama Instagram na YouTube kwa ajili ya kupata habari mpya na burudani wakati wa mapumziko. Aidha programu za usafiri na ramani zimekua sehemu muhimu sana ya ratiba yangu kwani hunisaidia kupata njia rahisi na kuepuka msongamano wa magari inapoelekea sehemu nizizozifahamu vizuri. Matumizi ya programu hizi yamerahisisha sana maisha yangu kwa kunisaidia kutimiza majukumu yangu kwa haraka na kwa ufanisi zaidi nikiwa mahali popote kwa kutumia simu yangu ya mkononi.

Katika mazingira ya kazi, kipaumbele changu kikubwa ni kuhakikisha mawasiliano ni ya wazi, ya haraka na yenye heshima ili kuzuia kutoelewana na kuongea ufanisi wa timu. Ninaamini kuwa mawasiliano ya pande mbili yanayohusisha usikivu makini ni muhimu sana kwani yanasaidia kutatua changamoto kwa haraka na kuhakikisha kila mfanyikazi yuko kwenye mstari mmoja kuhusu malengo ya kampuni. Aidha, mimi hutoa kipaumbele kwa matumizi ya zana rasmi za mawasiliano kama baruapepe kwa ajili ya kumbukumbu muhimu. Huku nikitumia majukwaa ya ujumbe wa papo hapo kwa ajili ya mashauriano ya haraka. Mawasiliano bora hujenga mazingira ya uaminifu na ushirikiano. Jambo ambalo ni nguzo kuu katika kufikia mafanikio ya pamoja ndani ya shirika lolote.

Mimi hupenda kufanya marafiki wapya kwa kuanzisha mazungumzo ya kirafiki katika maeneo ya kijamii kama vile mikutano, semina au hata michezoni. Njia yangu kuu ni kuwa msikilizaji mzuri na kuonyesha nia ya kweli ya kuwafahamu wengine. Jambo ambalo hujenga uaminifu na urafiki wa kudumu kwa haraka. Aidha, mimi hutumia fursa ya kushiriki katika miradi ya kijamii au vikundi vya maslahi, sawa ili kukutana na watu wenye maono yanayofanana na yangu. Kwani, ninaamini kuwa marafiki ni hazina muhimu inayotusaidia kukua kifikra na kupata msaada nyakati za shida. Kujumuika na watu wapya kunanipa nafasi ya kujifunza tamaduni, tofauti na kupanua uelewa wangu wa ulimwengu huku kukifanya maisha yangu ya kijamii kuwa yenye uchangamfu na furaha zaidi kila siku.

Mimi huamini kuwa mafanikio ya timu ni matokeop ya kazi ngumu hivyo mimi husherekea kwa kuandaa tafrija ndogo ya ndani na familia yangu huku tikitazama marudio ya matukio muhimu ya ushindi huo. Mmhn ni wakati wakipekee ambapo tunazungumzia juhudi za kila mchezaji na jinsi ushirikiano ulivyo pelekea kupatikana kwa ushindi jambo ambalo huongeza furaha nyumbani kwetu. Aitha, mimi hupena kuvaa jezi ya timu yangu kwa fahari, siku inayofuata ushindi huo ilikuonyesha mshikamano na ungaji mkono wangu kwa timu, hata nikiwa katika shuguli zangu za kawaida. Hhch Sherehe hizi hunijengea kumbukumbu nzuri na kunipa matumainia ya mafanikio zaidi katika siku zijazo. Huku zikinitia moyo wakuendelea kuwa shabiki muaminifu wa timu yangu.

Mimi binafsi napenda kutumia mbinu zote mbili kulingana na mahitaji ya kazi yangu, lakini mara nyingi hupendelea kuandika kwa kompyuta kwa ajili ya kazi rasmi. Kutumia kompyuta kunanipa kasi zaidi, uwepo wa kusahihisha makosa kwa urahisi na kurahisisha uhifadhi wa nyaraka muhimu kwa muda mrefu bila kuharibika. Hata hivyo, bado ninaona thamani kubwa ya kuandika kwa mkono ninapofanya tafakari ya kina au kupanga malengo yangu ya kibinafsi kwenye shajara. Kwani kunanisaidia kukumbuka mambo vizuri zaidi na kuchochea ubunifu. Ninaamini kuwa kuandika kwa mkono kuna upekee wake wa kihisia na kisanii. Huku kompyuta ikiwa ni zana bora kwa ajili ya ufanisi na tija katika mazingira ya kisasa ya kazi. Kwa ufupi, ushirikiano wa teknolojia na mbinu za asili, unanisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa mawazo na kutimiza majukumu yangu kwa ubora wa hali ya juu.

Kusema kweli, mimi hupata changamoto kidogo kusubiri kwenye mstari mrefu kwani mara nyingi huhisi kama ni kupoteza muda ambao ningeweza kutumia kufanya mambo mengine ya tija. Hata hivyo, nimejifunza kuwa na subira kwa kutumia muda huo kusoma habari kwenye simu yangu, kusikiliza mafunzo au hata kupanga ratiba yangu ya baadaye ili nisi jisikie mchovu au mwenye hasira. Ninaelewa kuwa katika maeneo mengi ya huduma kama benki au hospitalini kusubiri ni sehemu ya utaratibu wa lazima ili kuhakikisha kila mtu anahudumuiwa kwa usawa na haki Kwa hivyo, mimi hujaribu kuthibiti hisia zangu kwa kukumbuka kuwa uvumilivu ni sifa muhimu. Na mara nyingi matokeo ya kusubiri kwa utulivi huwa kunani huwa ni kupata huduma bora na ya kuridisha mwishoni.

Chakula chajadi ni nacho kipenda zaidi ni ugali kwa mboga za majani na samaki wa kukaanga Kwa sababu ni chakula chenye virutubisho vingi na kuna nipa nguvu ya kutosha kwa ajili ya shuguli zangu za kila siku na penda jinsi mchanganyiko wa samaki na mboga unavyoleta latha ya kipekee ya nyumbani Hasa unapoandaliwa kwa viungo vya asili kama vile nazi na nyanya chungu Kwangu mimi, kula chakula chajadi, siotu swalala kushibisha tumbo, bali ninjia ya kuenzi utamaduni wetu na kudumisha afya bora kwa kuepuka vyakula vyakusindika ambavyo mara nyingi vina madhara. Hakuna kitu kinachonifuraisha kama kujumuika na familia yangu wakati wa chakula chajioni na kufurahia mlo huu mtamu ambao umekua sehemu ya maisha yetu kwa vizazi vingi.

Mimi huzichukulia tathmini za kazi kama fursa muhimu ya ukuaji wa kitaaluma na nafasi ya kupata maoni ya kweli kuhusu utendaji wangu kutoka kwa wasimamizi wangu. Ingawa wakati mwingine, mchakato huu unaweza kuleta hali ya wasiwasi kidogo najaribu kuwa na mtazamo chanya kwa kulenga jinsi gani naweza kuboresha maeneo yenye udhaifu na kuimarisha zaidi yale ninayoyafanya vizuri. Ninaamini kuwa tathmini za mara kwa mara husaidia kujenga mawasiliano bora kati ya wafanyikazi na uongozi. Huku zikihakikisha kuwa sote tunafanya kazi kwa pamoja kuelekea malengo makuu ya shirika. Kwa ujumla, tathmini hizi zinanipa motisha ya kuendelea kujifunza mambo mapya na kunijengea nidhamu ya kazi inayohitajika ili kufikia mafanikio ya juu katika kazi yangu ya kila siku.

Mimi huchukua usalama wa akaunti zangu kwa uzito mkubwa, hivyo huweka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, namba, pamoja na alama maalum, ili kuifanya iwe vigumu kukisia. Njia yangu nyingine muhimu ni kuepuka kutumia taarifa zinazojulikana wazi kama tarehe ya kuzaliwa au jinalangu na badala yake hutumia maneno yasio na uhusiano wamoja kwa moja na maisha yangu ya binafsi. Aidha, mimi hutumia programu za kusimamia nywila ambazo hunisaidia kutengeneza na kuhifadhi nywila tofauti kwa kila akaunti, jambo ambalo linazuia hatari akaunti zote kudukuliwa ikiwa nenosiri moja litavuja. Nina amini kuwa kueka ulinzi waziada kama uthibiti shaji wa hatuwa mbili ninguzo muhimu inayohakikisha taarifa zangu zinabaki salama dhidi ya mashambulizi ya kimtandao katika ulimwengu wa sasa waki digitali.

Mimi binafsi, napenda sana kula mboga za majani kama mchicha na sukuma wiki, kwa sababu ni vyakula vyenye ladha nzuri na faida nyingi kwa afya ya mwili wangu. Kawaida, mimi hupendelea mboga hizi ziandaliwe kwa kukaangwa kidogo na vitungu, maji, nyanya na kuongezwa tui la nazi ili kuleta latha tamu ya asili inayokwenda vizuri na ugali wali. Haitha, mimi hujaribu kula mboga tofauti kila siku, ili kuhakikisha napata vitamini na madini muhimu kama chuma, ambayo ni muhimu kwa kuongeza damu na kuimarisha kinga ya mwili thidi ya magonjo. Ninaamini kuwa mboga za majani nisehemu ya lazima ya mlo kamili, na kuzipata zikiwa bado mbichi na safi, kutoka sokoni hunifanya nifurahie chakula changu zaidi, huku nikijenga tabia bora ya ulaji kwa ajili ya maisha marefu.

Mimi ni mtu ambaye hufurahia sana vichekesho hivyo. Kitu kikubwa kinachonifanya nicheke ni kuona video za vichekesho au kusikiliza marafiki zangu wakisimulia hadithi za kuchekesha kuhusu matukio yaliowahi kutokea maishani mwao. Mara nyingi, vichekesho vya ana kwa ana ambavyo havijapangwa hunitia msisimko mkubwa kwa sababu huonyesho ubunifu wa akili ya haraka ya mchekeshaji katika kuelezea uhalisia wa maisha kwa namna ya kuvunja mbavu. Aidha, michezo ya watoto wadogo na vichekesho vyao vya dhati, pia ni chanzo kingine cha furaha kwangu, kwani inanikumbusha kuwa furaha inaweza kupatikana katika mambo madogo na rahisi kabisa. Ninaamini kuwa kicheko, ni dawa bora ya kupunguza msongo wa mawazo, na kila mara ninapocheka kwa dhati, najihisi nimepata nguvu mpya na mtazamo chanya zaidi kuelekea changamoto za siku.

Mimi hupenda sana kutumia muda wangu na marafiki zangu kwa kufanya shughuli mbalimbali za kijamii, hasa kutoka kwenda kula chakula cha jioni pamoja au kutembelea maeneo mapya ya utalii mwisho wa wiki. Mara nyingi, tunapokutana tunafuraiya kufanya mazungumzo marefu kusu maisha, malengo yetu ya badae na hata kubadilisha na mawazo juu ya vitabu au filamu tulizo zitazama hivi karibuni Aidha mimi na marafiki zangu hupenda kushiriki michezo ya pamoja kama vile kucheza mpira au michezo ya bodi ambayo inatusaidia kuimarisha urafiki wetu na kupunguza msongo wa mawazo wa kazi za wiki nzima. Kujumuika na marafiki kuna nipa furaha ya dati na kunijengia kumbu kumbu nzuri kwani ninaamini kwa marafiki wakweli ni hazina kubwa inayofanya safari ya maisha kwa raisi na yenye maana zaidi.

Mimi binafsi napenda sana kula kwenye mikahawa ya asili inayopatikana katikati ya mji kwa sababu mikahawa hiyo hutoa ladha halisi ya vyakula vya nyumbani katika mazingira tofauti na yenye changamko. Mara nyingi, mimi hupendelea kwenda kwenye sehemu zenye bustani au mazingira ya wazi ili kufuraia hewa safi na mandari nzuri ninapopata mlo wangu. Iwe ni wakati wa chakula cha mchana au cha jioni. Aidha, kula nje inanipa fursa ya kujaribu vyakula vipya ambavyo siwezi kuvipika kwa urahisi nyumbani. Huku nikifurahia huduma bora na mapambo ya kuvutia ambayo hufanya mlo uwe wakipekee zaidi. Ni wakati mzuri wakupumzika na kubadilisha mazingira baada ya wiki ndefu ya kazi na mara nyingi hujumuika na watu ninaowapenda ili kufanya muda huo uwe wenye kumbukumbu mzuri na furaha ya pamoja.

Mimi huchukua jukumu la kulinda mazingira kwa uzito mkubwa hivyo mimi hufanya jitihada za kupunguza matumizi ya mifuko ya plastiki na badala yake hutumia mifuko ya kitamba ambayo inaweza kutumika mara nyingi kila siku mimi huakikisha kuwa situpi taka hovyo na badala yake nazitenganisha taka zinazooza na zile zisizooza ili kurahisisha mchakato wa kuchakata aidha mimi hupenda kushiriki katika kampeni za upandaji miti katika eneo langu na kuhimiza marafiki zangu kutumia nishati mbadala na kuokoa maji ili kuhifadhi rasilimali zetu za asili kwa jili ya kizazi kijacho ninaamini kuwa mabadiliko madogo katika mtindo wetu wa maisha kama vile kuzima taa zisizohitajika na kupunguza hewa ukaa yana mchango mkubwa katika kuifanya dunia yetu kuwa mahali salama na bora zaidi kwa viumbe vyote kuishi.

Mimi ninaamini kuwa kila binadamu amezaliwa na upekee fulani na kwangu mimi kipawa changu kikubwa ni uwezo wa kusikiliza kwa makini na kutoa ushauri wenye busara kwa watu wanaonizunguka. Mara nyingi marafiki na ndugu zangu hunifuata wanapokuwa na changamoto kwa sababu wanajua nitawapa sikio la dhati na kuwasaidia kuona suluhisho ambalo labda walikua hawalioni. Kipawa hiki kimenisaidia sana kujenga mahusiano yenye nguvu na uaminifu mkubwa huku kikinitia moyo wa kuendelea kujifunza mbinu mpya za mawasiliano ili niweze kuwa msaada zaidi kwa jamii yangu. Nina furahia sana kuona mtu anapata amani ya moyo baada ya kuzungumza na mimi Jambo ambalo hunifanya nione kuwa kipawa hiki ni zawadi ya dhamani ambayo nimepewa kwa ajilia ya kuwatumikia wengine kwa upendo.

Mimi binafsi napendelea zaidi hali ya hewa ya baridi kuliko joto kwa sababu baridi hunipa fursa ya kuvaa mavazi mazito na ya kupendeza kama sweta na makoti ambayo, hunifanya nijisikie mtanashati. Aidha wakati wa baridi mimi hufurahia zaidi kunywa vinywaji moto kama chai au kahawa, jambo ambalo huleta hali ya utulivu na amani ninapokua nyumbani au kazini. Tofauti na joto ambalo mara nyingi huambatana na uchovu na jasho jingi baridi hunifanya niwe na nguvu na msisimuko wa kufanya kazi zangu kwa ufanisi zaidi bila kukekereka na hali ya hewa Ninaamini kuwa hali ya baridi inachochea pia usingizi mzuri na mapumziko ya kutosha Jambo ambalo ni muhimu sana kwa afya ya akili na mwili katika maisha yetu ya kila siku.

Inapofikiria kuhusu mpira wakirugby, wakimarekani, timu bora kwangu nile inayohonyesho ushirikiano mkubwa na mbinu za kipeke wanjani kama vile Kansas City Chiefs au San Francisco. Naipenda timu hii kwa sababu ya uwezo wawo wa kubadilika kulingana mchezo unavyoenda na jinsi mchezaji mkuu anavyoweza kupanga mashambulizi ya kushtukiza. Nakumbuka mchezo mmoja mku ambapo, timu hii ilikuwa nyuma kwa alama nyingi lakini kwa ujasiri na bidi walifanikiwa kushinda katika dakika za mwisho. Jambo ambalo lininivutia sana. Ingawa kuna wachezaji wengi mahiri, mchezaji niliempenda zaidi ni yule anayecheza kwa moyo na kuahamasisha wengine wasikate tamaa hata hali iwe ngumu kiasi gani. Timu yangu inapocheza, mimi uisi msisimko mkubwa na furaha, hasa tunaposhinda, kwani mchezo huu unaitaji mguvu, akili na uvumilivu wa hali ya juu.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai ya rangi yenye viungo kama tangawizi na mdalasini kwa sababu hunifanya nijisikia mchangamfu na mwenye nguvu asubuhi na mapema. Nakumbuka nilianza kupenda kinywaji hiki tangu nikiwa mdogo ambapo bibi yangu alikuwa akiniandalia kila mara tunapokaa pamoja jioni na harufu yake ya kipekee hunikumbusha nyakati hizo za furaha na upendo. Mimi hupendelea kunywa chai hii ikiwa bado moto sana. Hasa wakati wa hali ya hewa ya baridi, kwani inanisaidia kupasha mwili moto na kutuliza koo. Kila ninapukunywa kikombe cha chai hii najihisi nimepata utulivu wa akili na mwili. Jambo linalo nisaidia kuanza majukumu yangu ya siku kwa umakini wa hali ya juu. Kwa kweli, chai ya viungo sio kinywaji tu kwangu, bali nisehemu muhimu ya utamaduni wangu wa kila siku inayochangia afya yangu na furaha ya moyo.

Lengo langu kuu la muda mrefu katika kazi yangu ni kufikia ngazi ya usimamizi mkuu, ambapo naweza kuongoza timu kubwa na kuleta mabadiliko chanya, katika tija ya shirika. Natamani sana kuwa kiongozi ambaye si tu, anasimamia majukumu, bali anawahamasisha wafanya kazi wenzake, kukuza vipawa vyao na kufikia malengo yao ya kitaaluma kwa ufanisi zaidi. Ili kufikia hili, nimepanga kuendelea kujiendeleza kimasomo kwa kuchukua kozi ya uongozi na utatuzi wa migogoro. Huku nikijitahidi kujifunza teknolojia mpia, zinazo chipuka katika fani yangu. Nina amini kuwa kwa kufanya kazi kwa bidi, wadilifu na kuwa na maono ya mbali, nitaweza kutoa mchango wa kudumu katika sekta yangu na kuacha alama ya mafanikio itakayo. Inua kiwango cha huduma tunazo toa.

Wakati wa furaha, mimi hupenda kusherehekea kwa kujumuika na watu ninaowapenda kama familia na marafiki wakaribu ili kushiriki nao tabasamu na kicheko. Mara nyingi, mimi hupenda kusikiliza mziki mchangamfu na kucheza kidogo kwani mziki unanguvu ya kipekee ya kuongeza msisimuko na kuweka mazingira ya sherehe popote nilipo. Pia mimi hupenda kuandaa mlo maalum au kinywaji mwenyewe nyumbani kama zawadi ya kujipongeza kwa mafanikio yoyote ya liopatikana. Ninaamini kuwa ni muhimu kutenga muda wa kufurahia nyakati hizi nzuri kwani zinasaidia kujenga kumbukumu zenye dhamani na kutoa motisha ya kuendelea mbele na majukumu ya maisha kwanguvu mpya na mtazamo chanya. Furaha kwangu si Tukiotu, bali ni hali ya moyoni inayostahili kuenziwa na kushirikiwa kwa wengine ili kueneza upendo na amani katika jamii yetu.

Ndiyo, nimeshawahi kusafiri kwa ndege mara kadhaa na kila safari imekuwa na uzoefu wa kipekee sana kwangu. Nakumbuka mara yangu ya kwanza kusafiri, nilihisi msisimko mkubwa na uoga kidogo wakati ndege inapaa. Lakini punde tu tulipofika angani, nilivutiwa sana na mandhari nzuri ya mawingu na miji inayonekana kuwa ndogo wake kutoka juu. Kusafiri kwa ndege kuna nifurahisha kwa sababu ni njia ya haraka na yenye ufanisi inayoniwezesha kufika mbali kwa muda mfupi. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa kazi zangu na hata kwa ajili ya mapumziko. Aitha, mimi hufurahia huduma zinazotolewa ndani ya ndege na utulivu unaonipa nafasi ya kusoma kitabu au kutazama filamu nikiwa safarini kuelekea maeneo mapya. Nina amini kuwa kusafiri kwa ndege kuna fungua milango ya kuona dunia kwa upana zaidi na kuna tupa fursa ya kuungana na watu watamaduni mbalimbali kwa urahisi zaidi katika ulimwengu wa sasa.

Mimi kawaida huchaji semu yangu mara mbili kwa siku. Mara ya kwanza ikiwa ni asubui baada ya kuamka na mara ya pili ikiwa ni jioni kabla ya kulala. Hii inatokana na ukweli kwamba mimi hutumia kifaa changu mara kwa mara kwa ajili ya mawasiliano ya kikazi, kutafuta taarifa mtandaoni na hata kusikiliza muziki. Mambo ambayo hula chaji kwa haraka. Hata hivyo, mimi hujaribu kutumia chaji kwa uangalifu kwa kuzima programu zisizo hitajika na kupunguza mwanga wa kioo ili kuhakikisha kuwa kifaa changu kinaka na nguvu muda mrefu zaidi. Nina amini kuwa kutunza betri ya kifaa ni muhimu. Hivyo mimi huepuka kukichaji kupita kiasi na mara zote hutumia chaji asili ili kulinda ufanisi wa kifaa changu kwa muda mrefu. Katika ulimwengu wa sasa ambapo kila kitu kimeunganishwa kidigitali kuwa na kifaa chenye chaji ya kutosha ni jambo la lazima ili kuhakikisha sichelewi kufanya maamuzi au kukosafursa muhimu.

Ndiyo, mimi hufurahia sana kutumia muda wangu kucheza na watoto, kwani ulimwengu wao umejaa furaha ya dhati, udadisi na ubunifu usio na mipaka. Ninapocheza nao, mimi hujikuta nikirudi kwenye kumbukumbu zangu za utotoni, jambo ambalo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuona maisha katika mtazamo rahisi na mchangamfu zaidi. Mara nyingi, mimi hupenda kushiriki nao michezo ya kufikiria au michezo ya nje kama kufukuzana, ambayo si tu inawapa furaha wao, bali pia inanipa mimi mazoezi na uchangamfu wa mwili. Ninaamini kuwa kucheza na watoto ni fursa muhimu ya kuwafundisha maadili mema na study za maisha kwa njia ya kufurahisha. Huku nikijenga uhusiano wa karibu na wenye uaminifu nao. Hakuna kitu ninachokiridhisha zaidi kama kuona tabasamu la dhati la mtoto baada ya mchezo mzuri. Kwani kicheko chao ni kumbusho tosha wa uzuri wa uhai na umuhimu wa upendo katika familia zetu.

Mimi binafsi napenda kula ugali kuliko wali, hasa unapokuwa umesongwa vizuri na kuwa mlaini, ukiwa umeambatana na mboga za majani kama mchicha au sukuma wiki. Sababu kuu ya kupenda ugali ni kwamba unanipa nguvu ya kutosha ya kufanya kazi zangu za kutwa nzima na unanishibisha kwa muda mrefu zaidi ukilinganisha na wali. Na kumbuka tangu ni kiwa mdogo, mlo wa ugali na samaki wa kukaanga ulikuwa mlo wetu maalumu wa familia kila mwisho wa wiki. Jambo ambalo limeni fanya nidhamini sana chakula hiki cha asili. Ingawa wali ni mzuri pia, asa ukiwa umepikwa kama pilau katika sherehe mbalimbali. Kwangu mimi ugali unabaki kuwa chaguo moja kwa ajili ya afya na ladha ya dhati ya kiafrika. Nina furahia sana mchakato wakula ugali kwa mikono kwani unanifanya nijisikie nimeunganishwa zaidi na utamaduni wangu na kufraia kila tonge ni nayokula.

Mimi binafsi ni mtu wa kuamka mapema sana asubui kwani ninaamini kuwa saa za alfajiri ndizo zenye utulivu mkubwa na zinanipa fursa ya kupanga majukumu yangu ya siku kwa umakini. Ninapoamka mapema, mimi hupata muda wa kufanya mazoezi mepesi na kufraia kinywaji ni kiandaliacho kama chai ya tangawizi. Jambo ambalo hunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye nguvu kabla ya kuanza kazi zangu rasmi. Tafauti na kufanya kazi usiku mnene ambapo mwili unakua umechoka Asubui akili yangu inakuwa safi na yenye uwezo mkubwa wa kutatua changamoto ngumu kwa araka zaidi Ninaamini kuwa mazoea haya ya kuwai kuamka yamechangia kwa kiasi kikubwa katika ufanisi wangu na kunisaidia kufikia malengo yangu ya muda mrefu kazini kwa wakati Hakuna kitu kinachoniridhisha kama kuona jua likichomoza huku ukiwa tayari umeshaanza safari ya kuelekea kwenye mafanikio yako ya siku hiyo.

Mimi huchukua jukumu langu katika jamii kwa umakini mkubwa hivyo mimi husaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za kujitolea kama vile usafi wa mazingira na kutoa elimu ya teknolojia kwa vijana mara nyingi mimi hutumia kipawa changu cha kusikiliza na kutoa ushauri ili kuwasaidia watu wanaopitia changamoto mbalimbali za kimaisha nikiwa na lengo la kuwajengea ujasiri na umatumaini aidha mimi huchangia nguvu na rasilimali zangu ndogo kusaidia watoto wasiojiweza kwani ninaamini kwa kila moja wetu anauwezo wa kugusa maisha ya mwingine kwa namna chanya na kuleta mabadiriko ya kudumu ninamini kwa kusaidiana ni nguzo muhimu inayoiweka jamii yetu kuwa imara na yenye upendo na kila jitihada ndogo ninayofanya leo niwekezaji kwa ajili ya maisha bora ya vizazi vijavyo.

Mimi naishi katika nyumba ya kisasa ilioko kwenye mazingira tulivu ya kitongoji cha mji. Ahk ambapo kuna miti mingi na hewa safi ya asili. Hhn Nakumbuka nilihamiya mahali hapa miaka mitatu iliopita kwa jili ya kutafuto utulivu wa akili na kuwa karibu na huduma muhimu kama soko na kituo cha afya. Hhh Jamba mbalo limerahisisha sana maisha yangu ya kila siku. Mhh hh Ninachopena zaidi kuhusu enewo hili ni usalama uliopo na ujirani mwema kwani watu hapa wanajali mazingira na kusaidiana kwa kila jambo. Hhhk Jambo linanolo nifanya nijihisi nikosalama na mwenye raha tele. Hhh nyumba yangu inamadirisha makubwa yanayorusu mwanga wajua kuingia ndani na bustani ndogo ya nje inanipa nafasi ya kupanda mboga za majani ninazozipenda. Ninamini kua mahali unapoishi panamchango mkubwa katika furaha yako na kwangu mimi sehemu hii ni kimbilio langu la amani baada ya uchovu wa kazi za kutua nzima.

Ili kuhakikisha nakamilisha kazi zangu kwa wakati, mimi huanza kila siku kwa kuandaA orodha ya vipaumbele na kupanga muda maalum kwa ajili ya kila jukumu. Mimi ni mtu wa kuamka mapema jambo ambalo linanipa utulivu wa kufanya kazi ngumu zaidi asubuhi wakati akili yangu ikiwa bado mchangamfu na yenye nguvu. Wakati wa kufanya kazi, mimi huepuka vishawishi vyote kama vile matumizi yasiyohitajika ya simu na badala yake hujikita kikamilifu kwenye lengo lililopo ili kuongeza tija na ufanisi. Pia, mimi hupenda kutumia mbinu ya kuvunja kazi kubwa kwa sehemu ndogondogo zinazoweza kudhibitiwa kwa urahisi, jambo linalonisaidia kutokuchoka haraka na kudumisha kasi ile ile mpaka mwisho wa siku. Ninaamini kuwa nidhamu ya muda na uaminifu katika kazi ndio msingi mkuu wa mafanikio yangu ya muda mrefu kazini. Na kila sekunde ninayookoa inanileta karibu na kufikia maono yangu makubwa.